Ya ndivyo nitapiga kura. Nitapiga sijawahi piga kura ndio nimeweza kushika kura mwaka uliopita wa elfu mbili na ishirini na tano. Nitapiga kura kwa sababu nahisi ni kwamba mimi kama kijana ni nguzo muhimu sana katika kuamua mustakabali wa nchi yangu na eneo ambalo ninatoka na kwa hivyo kama ni mustakabali nahitaji kuchagua viongozi ambao ni wenye humakinika na wanachukua jukumu la kufanya kazi ya watu ambao waliwachagua bila kukua ufe kuongeza.

Jua kali mimi huketi chini ya mti, naketi chini ya mti, nakaa kwa nyumba na pia naenda kwenye chumba cha kuogelea ama swimming pool na pia nawasha feni ili kuweza kupepeta, mimi si mtu wa mwavuli sana, na hivyo ndo mimi huwa na najikinga.

Napenda hali ya mawingu na jua na mvua kadri ninaipendela sana kwa sababu. Hiyo hali inasababisha mimea kumea, mazingira kuwa na hewa safi sana na pia inatuliza akili.

Napotaka kustarehe mimi hutafuta seya mzuri ya kutulia, mahali pa chakula na muziki. Kwa hivyo nitaitisha chakula na kinywaji. Na muziki mahali ambapo kumetulia nje, muziki kwa umbali. Hiyo ni starehe tosha sana kwangu mimi.

Wakati wa wasiwasi mimi huu wasiwasi mimi hufanya. Kutulia kuketi chini. Ni kuketi pekee yangu ninywe maji nitulie kindogo ili ni siweze kufanya maamuzi ya kijinga ama ni weze kutetemeka la.